Mimi najitahidi sana kushiriki katika shughuli mbalimbali za maendeleo katika jamii yangu. Mara nyingi, mimi hushiriki katika usafi wa mazingira, kila mwisho wa mwezi ili kuhakikisha mtaa wetu unabaki kuwa safi na wenye afya. Pia, mimi ni mwanachama wa kikundi cha vijana ambapo tunasaidia kutoa misaada kwa watoto yatima na wazee wasiojiweza. Naona kuwa kushiriki katika jamii ni muhimu sana kwa sababu kunaleta umoja na upendo kati ya majirani. Kupitia vikao vya mtaa, mimi hutoa maoni yangu kuhusu usalama na jinsi tunavyoweza kuboresha huduma za jamii yetu kwa manufaa ya kila mmoja wetu.